Hapana mimi sihishi mahali nilipozaliwa kwa sababu ya kazi niliopata nilipata kazi mbali na nyumbani kwa hivyo mahali nilipozaliwa ni mbali na mahali ninapokaa kwa sasa kwa sababu ya kazi niliopata na umbali wa nyumbani nilipozaliwa mimi.

Ndiyo, mimi ni mtu ubunifu sana napenda ubunifu kwa kuwa ni kibuni kitu huwa kina nifurahisha. Na pia mimi hukeka mahali nione ile tajiriba ninayo ya ubunifu na pia saa zengine. Ni kibuni kitu huwa nasikia nina furaha moyoni mwangu kwa kuwa kina nipatia ujasiri na uwezo wakufanya mambo mengine baadaye.

Mandhari nzuri kabisa nimewahi kuona ni mandari ya msitu wa ngong. Mandhari haya y msitu wa ngong niliweza kuyazuru mwaka uliopita ambapo mandhari haya yamejaa mito inayopitisha maji, yamejaa miti mikubwa yenye upepo mzuri, yamejaa nrdge na nyuni wanaopiga kelele tamu tamu na pia hewa ya mandhari haya ilikuwa safi.

Mimi sana sana napenda kusuma vitabu vya sayansi vitabu vya sayansi huweza kunipatia ubunifu vinaweza kunipatia maarifa na pia vitabu hivi vya sayansi vinanieleza jinsi mambo na vitu vinavofanya kazi katika dunia hii Vinanieleza jinsi mwili wangu unavyofanya kazi vile kemikali zinavyofanya kazi na vile mashine tofauti tofauti zinazofanya kazi.

Rafiki yangu wa ukweli anaitwa kanya. Rafiki huyu tulikutana shuleni ambapo tulikuwa tunajiunga na chuo kikuu, hapo tulikutana, tukawa tunalala kwa chumba kimoja, hapo ndo tulijuana nae. Tumefanya mambo mengi na huyo rafiki yangu kama kula pamoja kupika, kuenda kutembea, kuendesha gari na baiskeli pamoja Kitu kilicho nifanya niwe rafiki wa kweli kwa huyu ni kuwa ye ni mkweli, ni muungwana na pia anasaidia sana Kitu ninachosema naweza sema kuhusu rafiki yangu ni kwamba nampenda sana na ni mtu na mtu mwenye utu.

Napenda kusherekea mwaka mpya nikiwa pekee yangu nyumbani, nitoke nje nitembee, niangalie anga, ambapo hapo mimi hupiga magoti na kumuomba mungu, nimwambie anibariki katika mwaka huo, nipeane sadaka yangu, kwake, nijikabidhi kwake, na nimuombe kuwa anishikilie kwa mwaka huo. Kwa hivo napenda kusherekea mwaka wangu nikiwa pekee yangu nje, nikitazama anga nikimuomba mungu.

Chakula ni nachopenda sana ni chakula cha pilau. Pilau ya kuku iliyopikwa kwa mchele msafi, iliyopikwa kwa nyama ya kuku, kuku ya kienyeji ya kiafrika na pilau yenye rangi, yenye rojo, yenye imepikwa kupitia dawa za pilau zinazo vutia na zinazo nukia kwa vizuri.

Mimi haswa napenda kununua vitu zangu sokoni na kwa duka la ujumla Kwa maana napenda kununua vitu sokoni ni kwamba vitu za sokoni zinakuwaga zimetoka shambani muda usio mrefu na pia napenda kununua vitu sokoni maana naeza kujua ni gani kilicho oza na ni gani kilicho kizima cha kutumiwa na pia kwa duka la jumla kwa sababu hapo mimi uweza kupata vitu tofauti tofauti.

Ndio, mimi napenda sana kucheza ngoma kwa sababu hata nilipokuwa katika shule ya sekondari kidato cha tatu nilikuwa katika michezo ya kuigiza na michezo ya muziki ambapo nilikuwa na cheza ngoma na nilisaidia shule yangu kuenda katika nyanja mbali mbali kucheza muziki na kucheza drama.

Jioni mimi napenda kula wali, wali uliopikwa na maharagwe ama wali wa nazi uliopikwa na mayai. Jinsi hii napenda wali ni kukuwa, wali ni chakula ambacho kina nifanya, nishikwe na usingizi, nipate lepe la usingizi, wali unanifanya niamke asubuhi, nikiwa niko mchangamfu na naweza kufanya mambo, naweza kuamka kwa haraka.

Ndiyo naweza kuhishi siku moja bila teknolojia kwa sababu naamini kwamba pia teknolojia ikona madhara yake na kwa hivu kuhishi bila teknolojia mimi naweza ili niwe kwa kupiko na naweza kusuma vitabu magazeti naweza kuenda kutembea kwa hivu naweza kuhishi bila siku moja bila teknolojia.

Apana mimi sivai miwani kwa sababu macho yangu bado yako salama yana nguvu ya kuona naona umbali unaofaa naona ukaribu unaofaa macho hayanisumbui hayaniumi kwa hivyo mimi situmi miwani ila naona kwa macho yangu ya livo zaliwa.

Mimi nina mahali ninapoishi ni kwa nyumba za kawaida, nyumba za kukodi, nyumba za chini na mazingira ya mahali ninapoishi ni milimani kumejaa mawe, kumejaa miti kidogo lakini mawe ni nyingi, ni mengi sana na ninapo kumbuka nilihama mahali hapa huu mwaka huu mwaka wa elfu mbili ishirini na sita. Na napenda eneo hili lipya kwa sababu likona amani, watu si wengi na hakuna kelele. Mahali hapa naishi kwa usalama na raha hakuna kutishiwa ni kuhuru.

Ndiyo mimi napenda sana kuogelea haswa katika bahari. Na mimi nilianza kuogelea tangu nilipokuwa mdogo nikiwa katika darasa la tano. Hapo nilianza kuogelea na nimekuwa nikiogelea kwa miaka kadha sasa hadi ukubwani mwangu, mimi huogelea. Napenda sana nikiogelea katika maji mengi. Na napenda sana nikiogelea kwa mitindo tofauti tofauti.

Kitu kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni maelewano kati ya wafanyikazi wa shirika lile. Kama wafanyikazi wanaelewana na wanafanya kazi kwa upendo na umoja basi mazingira yale yanakuwa mazuri. Kwani kila mtu anakuwa huru kufanya jambo lake na kufanya kazi yake bila bila kuogopa ama kuwa na wasiwasi wa kufutwa kazini.

Ndiyo mimi nina ndege wa kufugwa nyumbani ndege huyu ni ndege wa aina ya njiwa na ndege hawa nikonao zaidi ya kumi ndege hawa nimewatengenezea nyumba ambapo wao hutaga mayai yao na kuyalalia na kuyaangua watoto wao pale ndege hawa nawapenda sana na mimi huwapatia chakula kila asubuhi.

Napenda kwenda madukani siku ya jumamosi Kwa kuwa siku ya jumamosi inakuwanga siku yangu ya huru hUwa siendi kazini kwa hivo huwa niko nyumbani na hii ndo siku mzuri ya mimi kwenda madukani ili kuweza kununua vitu ninavyohitaji kwa nyumba ninavyohitaji mimi binafsi na pia ndio siku naweza kuzuru maduka mengi kwa mda unaofaa.

Nimepata mafanikio mengi kazini kwa kuwa tangu nimeajiriwa kazi, nimepata ubunifu mwingi, nimepata nimeweza kupata tajiriba nyingi ya kufanya kazi na nimejifunza mengi kupitia kwa wenzangu, kupitia kwa wakubwa wangu na pia nimepata fanikio la kupandishwa cheo nikiwa kazini.

Kazi na maisha yangu ya kibinafsi huwa nazitenga mahali tofauti tofauti. Maisha yangu ya kibinafsi huwa nayafanya nikiwa pekee yangu na familia na marafiki na maisha ya kazi nafanya nikiwa kazini. Maisha yangu ya kibinafsi siyachangani na maisha yangu ya kazi sababu ni maisha tofauti. Nikiwa tu kazini mimi ni mtu tofauti na nikiwa siko kazini mimi ni mtu tofauti.

Mimi napenda kukaa chini na familia yangu. Tupige ngumzo. Tucheke pamoja. Tupike chakula. Tutembe pamoja. Tuweze kulala pamoja. Tuweze kuenda kutafuta kuni pamoja. Tuingesha shambani. Tufanya kazi pamoja. Tuchunge ngombe pamoja. Na pia tuwende tukasalimie marafiki zetu pamoja.

Ndiyo, ndiyo, mimi nimewahi kufuga mnyama, nimewahi kufuga mmbwa, nimewahi kufuga paka, na nimewahi kufuga sungura. Sana sana mimi napenda kufuga mnyama aina ya mbwa. Mbwa napenda kufuga kwa kuwa, mbwa ni mnyama ni rafiki, mbwa ukikuwa nae, nikiwa nae, nahisi ni nafuraha moyoni.

Mimi sana sana napenda kula wali, wali uliopikwa na nazi, wali uliopikwa na mchele wa pakistani, wali uliopikwa kwa viungo kadha wa kadha, wali msafi, wali mweupe, wali huwa unanifanya nahisi kushiba na nikiwa na nguvu sana.

Sana mimi napenda kupanda milima na napenda kupanda milima zilizo juu kabisa kwa sababu mimi napenda kupanda vitu napenda kupanda miti pia na nikipanda milima huwa nahisi misuli yangu imefanya kazi misuli imefunguka na pia nikipanda milima huwa naweza kuona dunia kwa umbali inavyopendeza.

Katika jamii yangu mimi nashiriki katika michezo ya vijana ya jamii ambapo sisi kama vijana na kama mimi huwa nashiriki katika michezo hii ambayo huwa inatufanya Tunachangisha pesa za mayatima Tunachangisha pesa za wazee na pia tunaweza kuwajengea wale wazee nyumba zilizobomolewa na pia tunaweza kuwatayarisha watoto ili kuenda shule.